Managu ni mboga ya kienyeji ambayo ina ukali fulani lakini ni tamu sana na ni ya muhimu na ya faida sana mwilini kwa sababu inaongeza madini Husafisha damu na huongeza pia damu, na husaidia sana katika mapishi yoyote.

Nina mchango mkubwa sana katika jamii Mimi usaidia kuelemesha vijana Kuwaongelesha kuwaeka kwenye makundi ya biashara na ya kutafuta kazi Mimi pia husaidia katika kuwafunza na kuwasomesha bure mambo ya teknolojia mambo ya kompyuta.

Beret. Mimi hupenda sana aina hiyo ya kofia kwa sababu ilivaliwa na watu ambao mimi huwapenda sana. Sana sana wanamapinduzi na wapigania uhuru kama Marehemu Ernesto Shea Guevara pamoja na mwenzake Fidel Castro wa Colombia Columbia.

Baada ya mwezi mmoja, mimi hupenda kusahisisha sana sana mitambo ya simu yangu ama laptop ama komputa yangu. Baada ya kila mwezi ili yaweze kufanya kazi, kwa kasi na kwa ufasaha kabisa.

Mimi nafuata sana mchezo wa wa mpira wa miguu, mimi ni shabiki wa timu ya Asenali naipenda sana timu hiyo, haswa wakati huo ambapo anaongoza ligi, tunatumai kwamba mwisho wa msimu huu, tunaenda ku shinda, kikombe. Na tunaenda kuibuka washindi wa ligi mwaka huu.

Napenda kukimbia. Mimi tangu nilipokuwa mdogo, nimekuwa na mbio. Mimi ni mwanariadha, nimeshiriki katika michezo mbali mbali na kuweza kuibuka mshindi katika mbio za mita mia nane, mbio za mita mia mbili, mbio za mita mia moja.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea. Kwa mara nyingi sana, mimi utamani sana kushiriki katika michezo ya kuogelea lakini naogopa maji sana. Na bado sijajua jinsi ya kuogelea ila siku nitajua kuogelea. Nitataka sana kushiriki katika michezo ya kupiga mbizi.

Napenda sana teknolojia mpya. Mimi hupenda mabadiliko ama mambo mapya. Teknolojia haswa husaidia sana katika maswala ya kisasa, kurahisisha kazi, kuongeza maarifa, kufunza, kuelimisha. Napenda sana kujaribu teknolojia mpia sana.

Siku ya kuzaliwa, hiyo ni sherekhe kubwa sana kwangu na hua nafurahia sana tarehe ishirina ambili mwezi wa kumi ya kila mwaka. Mimi upenda kusheherekhea sana hiyo siku kwa sababu ni siku kubwa kwangu, inanikumbusha siku ya kuzaliwa, inanikumbusha kwamba mimi ni mtu wa maana, mimi ni mtu wa bahati sana na huwa napenda kusheherekhea sana hiyo siku.

Inategemea, kwa mara nyingine naeza kwa muka usiku wakati na mawazo sana, maafikiria jambo, lakini mimi nimutua kwa muka mapema. Huwa narauka mapema sana kufanya mambo yangu, kwa muka kuwai mahali mapema, sipendi kuechelewa, na pia napenda tu kwa muka mapema siku ya yote ilikuweza kufanya mazoezi kujitarisha kwa siku.

Mimi ni mtu anayependa sana maarifa. Napenda kutafta maarifa kwenye vitabu, mitandaoni na kusoma maoni ya watu na kushiriki ama kuhusika pia katika kuandika. Lakini napenda sana kufuata mambo ya masomo ili kupata maarifa.

Kujitunza si jambo rahisi lakini mimi hufanya mambo kadhaa ili kujitunza Kwanza nahakikisha napata lishe bora nalala kwa wakati, napata usingizi mzuri naoga mara kwa mara, napiga zoezi, napunguza mawazo.

Mimi huongeza bidii sana natafuta maarifa hili kuangeza uzalishaji mimi napenda kueka mawazo yangu yawe chanya hili kujisaidia katika jambo lolote kwa kazi zangu hili uzalishaji wangu uwe bora zaidi na pia mimi ni mtu ambaye anapenda kusoma na kutafuta maarifa pia hili kuongeza uzalishaji katika jambo lolote ninalo usika nalo.

Napata habari ku kupitia kwenye simu yangu ya mkononi e teknolojia imekuwa ingine sasa. Imekuwa unaweza kupata taarifa yako tu ya jambo lolote ambalo unataka kupitia simu yako ya mkono. Unaingia tu kwenye simu anatafuta jambo na unalipata mara moja.

Apana. Maranyingi mimi utembelea duka lolote ya ambapo nataka kununua. Wakati ya mbapo nataka kununua kitu yoyote kwa sababu. Ukinunua vitu kupitia kwenye simu, saa zingine unakutana na wakora. Unakutana na watu watapeli, wanakudanganya, wanauza hiki kitu hapo. Lakini wakati umelipa, unaenda unakuta kwamba kumbe walikuwa watapeli. So mimi ufurahia wakati ama naamini sana. Nikifika eneo ni ilione kitu ambacho nataka kukinunua na kueza kukinunua na kukibeba.

Hapana. Mimi sipendi kula popcorn. Popcorn sio kitu ambayo mtu anaeza kusema anaeza penda kula kwa sababu wengine wetu tumezaliwa na kulelewa katika mazangira atafrauti. Na sasa hatujazoea popcorn. Mimi haswa kivyangu naeza sema si kitu ambayo mtu anaeza sema anapenda kula.

Sifa nzuri katika kiongozi mzuri ni kwamba ni lazima awe na musimamu. Musimamu ni kwamba akiahidi watu ya kwamba atawafanyia jambo ama atatimiza jambo na anafanya hivo vile alivyowaahidi na anatimiza. Jambo lingine ni kwamba kiongozi mzuri kwa watu ni yule anayewatetea watu wake. Kiongozi ni mtu ambaye anafaa kusimama na watu wake wakati wowote bila kuwasaliti.

Mafunzo ya AI. Kwa sasa teknolojia inabadilika. Mambo mengi yanabadilika na yanakuwa, yanachukua mkondo wa teknolojia. Kwa sasa kazini nimejifunza sana kutumia mambo ya AI na mambo ya AI nasema kwamba yanasaidia sana katika kufanya mambo kwa urahisi na kwa wakati.

Asubuhi yangu huanza saa kumi na mbili ninapo amka, naomba, na piga sala yangu pale, namshukuru mungu kwa kunilinda usiku mzima, na piga mswaki, na oga, arafu natafuta sitafuta hii ama kiamsha kinywa, napiga viatu rangi, napiga nguo pasi, na vaa nguo, na vaa viatu, alafu na ondoka kwenda kazini.

Mimi jioni yangu huisha saa kumi na mbili jioni. Kazi za mchana zina fika tamati saa kumi na mbili jioni. Naenda kwangu nyumbani napumzika. Natulia pale. iKifika saa moja naangalia tarifa za jioni. Natengeneza chakula cha jioni. Nikimaliza kula naenda naoga. Naomba zangu. Mwenye na mshukuru mwenye za mungu kwa kunilinda mchana mzima. Alafu naingia kitandani na kuanza kulala kUfika saa mbili na nusu.

Sio kila wakati, lakini wakati ambapo kuna siasa ya kuongelea mambo ambayo niyamaana ama niya muhimu kwangu. Hua napenda sana kuingilia na kuchangia pakubwa katika kuzungumza na kutoa maoni yangu kuhusu siasa ama jambo fulani ambalo linaendelea na ambalo linanihusu ama linahusu watu kwangu wakaribu.

Napenda sana kuenda pwani, napenda kuenda pwani wakati wa likizo, wakati wa disemba, kujivinjari, kupunga hewa pale baharini, ni starehe sana mimi upenda, nikipata muda wakati wowote wa likizo, natafuta pesa zangu pale, naingia kwenye gari ama kwenye treni, na kusafiri moja kwa moja hadi pwani.

Muda wangu wa mwisho mimi hupenda kutumia kupumzika wakati ambapo nimefanya kazi, mchana, nasikia nimechoka, nasikia siku imekuwa ndefu, nasikia jambo li, nimefanya na nimekamilisha. Muda wangu wa mwisho mimi hutumia sana sana kupumzika wakati ninapokuwa nimemaliza kufanya kazi.

Nahakikisha niko tayari kwa wakati wowote napoitwa kazini ama kazi ya tharura inapotokea huwa nimejipanga naingoja tu huwa na shugulikia kabisa nahakikisha kwamba niko na ustadi unaofa na niko na ufundi unaohitajika wakati wowote ninapoitwa kazini kwa tharura.

Ripoteza kazindi mimi huwa naandaa kila jioni. Kazi zote ambazo nilifanya kwa hiyo siku. Huwa natengeneza ripoti na mwisho wa wiki ama mwisho wa mwezi. Huwa najumuisha na kutengeneza ripoti moja ambayo ndiyo inatumika kama ripoti inayoanyesha kazi ambayo nilifanya kwa siku.

Inakumbukumbu nzuri sana shuleni wakati ambapo nilikuwa kiongozi wa wanafunzi. Nilipata mda mzuri sana wa kuongoza wanafunzi ambapo nilitengeneza uali urafiki na watu wengi. Shuleni na hata inje ya shule pamoja na walimu na wanafunzi Hilo ndilo jambo ambaolo linanipa kumbukumbu sana, ya kukumbuka mambo yangu ya shuleni.

Napenda kulima bustani. Napenda sana bustani ama mazingira mazuri ambayo yamepandwa miti, yamepandwa nyasi ama maua. Napenda sana bustani ambalo ni maridadi. Mimi upenda kazi ya kurembesha bustani kupanda miti, kupanda maua na pia nyasi.

Wakati wa juwakali mimi upenda kupumzika. Chini ya mti ama maali ambapo kuna kivuli baridi. Kwa sababu unakuta maramingi wakati kuna juwa nyingi sana. Huna nguvu ama uwezi kufanya kazi ya yote kwa sababu ya juwakali ambayo inakuzuia kuendelea kufanya chochote.

Nimefanikiwa kupanda cheo kazini, nimefanikiwa pia kuongezewa mshahara, nimefanikiwa pia kuungana ama kupata nafasi ya kujumuika na watu wa ngazi za juu sana kazini ama pia katika jamii, nimepata nafasi nzuri sana ya kujuana na watu wa maana.

Mazoezi yangu mimi huanza saa kumi na mbili jioni na huwa nayafanya mazoezi ya kucheza, kuruka ruka, kukimbia na kupiga densi kwa muda wa lisali nzima na kumaliza wakati kwa saa moja na nusu.

Naam, bila teknolojia naweza kusema inaezekana bado kuishi siku nzima hata wiki kwa sababu teknolojia ni kitu ambayo imekuja tu na zamani tulikua tunaweza tu kukaa bila mitambo yoyote bila simu, bila radio, bila televisheni na siku inaendelea tu vizuri huko mashinani na pia stima tunawezakaa bila kutumia Kwa hivyo, bila teknolojia bado inawezekana kuisha siku nzima bila kuwasiliana na mt yoyote kupitia kwa mitambo na bila kupata habari yoyote kupitia mtandao.

Napenda amani. Mtaa wangu ni mtaa wa amani ambapo hatujaweza kupatana na mambo mabaya kama ya wizi, kama ya vita, kama ya vurugu. Mtaa umekuwa wa amani tu sana na mimi najivunia sana mtaa huu wangu kwa sababu ni mtaa wenye amani.

Napenda kujifunza mambo mapya sana sana kupitia teknolojia kwa sababu teknolojia inaraisisha mambo. Hata kufunj kujifunza mambo mapya, unapata kwamba kupitia teknolojia unape nnapa nnaweza kuiokoa mda kwa sababu unajifunza kupitia mda mfupi sana na unaweza kupata maarifa mengi zaidi kupitia kwa mitandao, na kupitia kwa kwa mambo tofauti tofauti ambayo yanaekwa pamoja kwenye mtandao ili wenze kujifunza kwa haraka na kwa ustadi zai.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa masaa nane, natagemea saa zingine na lala masaa sita, ama saa saba, lakini muda mwingi nahikikisha ya kwamba nimelala masaa nane, ili kupunguza uchovu na kuweza kupata nguvu ya kufanya kazi kwa siku inayo fua.